Chakula nikipendacho zaidi ni wali na kuku wakupikwa kubiyungo vizuri. Hasa ukiwa na mboga kama vile sukuma wiki au spinach. Napenda mchanganyiko huo kwa sababu ni wenye ladha nzuri unashibisha na pia una virutubisho muhimu. Harufu ya viungo kuku laini na wali uliopikwa vizuri hunifanya nijiskie nimeredhika kabisa. Sasa ni kila wakati wa mchani au jioni bada ya sekunde.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na watu wenye ushirikiano. Watu wengine wanafahamiana, wanasaidiana na hilo hunifanya nijisikie salama na karibu na jamii. Pia napenda kuwa na maduka ya karibu. Hivyo kupata mahitaji ya kila siku ni rahisi bila kusafiri mbali. Asubuhi na jioni hewa huwa safi na mazingira ni ya kupendeza. Jambo linalonifanya kuishi hapo ikue na amani.

Ndiyo, napenda kupika. Napenda hasa kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa bunifu na kujaribu ladha mpya. Kupika hunifanya ni jisikie huru na kutulia. Hasa ni kitumia viungo tofauti na kuona chakula kinatoka vizuri. Pia napenda furaha ya kuwa pikia wengine na kuwaona wa kifurahia chakula nilichotengeneza mwenyewe.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia magazeti makubwa, blogu za habari na pia husomea programu za habari kwenye simu kwa masasisho ya haraka. Mtaandao ya kijamii hunisaidia kuona habari za papo kwa hapo, lakini huwa nachukua muda kudhibitisha chanzo kabla ya kuziamini.

Vitu zinazo fanya mazingira ya kazi kuwa mzuri ni wafanya kazi kushirikiana, kusaidiana kwa kazi na kuimaliza kwa wakati. Hili unajenga umoja na unasaidia kumaliza kazi kwa wakati. Unaufa. Pia inasaidia mazingira ya kazi kuwa mazuri sana.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba, uvumilivu na juhudi ndizo funguo za mafanikio ya kweli. Sio kila kitu huja kwa haraka lakini ukidumisha nidhamu, kujifunza kutokana na makosa na kutoacha kujaribu, mambo huanza kujiweka visawa. Pia nimejifunza kuwa kuwaheshimu watu na kusikiliza maoni ya hujenga mahusiano bora na hufungua milango mingi ya maisha.

Natazama video mtandaoni zaidi kupitia youtube kwa sababu kuna mchanganyiko mzuri wa elimu habari burudani na mafunzo ya vitendo na ni rahisi kupata video za ubora mzuri kulingana na kile kinachotaka kujifunza au kufurahia kwa wakati mwingine pia ninatumia tiktok kujiburudisha.

Ndiyo nimewahi kulima nimewahi kushiriki kulima mazao kama mahindi na mboga na uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa bidii uvumilivu na kusubiri matokeo kwa sababu kilimo kinahitaji muda na uangalizi ili kupata mavuno mazuri.

Ndio napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi jamii na mataifa yalivyo fika hapa leo historia hunifundisha makosa na mafanikio ya walio tutangulia jambo linalonipa mtazamo mpana zaidi wa maisha na kunisaidia kufanya maamuzi bora.

Napenda kuamka na jua kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku, utulivu wa akili na muda wa kupanga na kufanya mambo muhimu. Mapema kabla ya siku haijawa na pilka pilka nyingi. Pia inanipa nafasi ya kujitayarisha mapema kabla ya siku kuanza.

Ningependa kujaribu mchezo wa kimkakati kama chelsea au mchezo wa timu kama mpira wa miguu kwa sababu hunipa mchangamoto ya akili kunifundisha mbinu na maamuzi ya haraka na pia huniruhusu kushirikiana na wenzangu kwa furaha na ushindani wa kirafiki.

Ninashugilikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuziweka kwa vipaumbele. Mara nyingi ninaandika orodha ya majukumu na kuhakikisha ninapanga muda wa kila kimoja ili nisishindwe na wakati. Pia huwa ninakazia kufanya kazi bila kuchelewesha na kutoingizwa na mambo ya siyo muhimu.

Kushirikiana na simu, mimi ninasikiliza maoni ya kila mshiriki, kugawanya majukumu kwa uwiano na kushirikiana kutatua changamoto. Pia husaidia kuhamasisha wenzangu kushirikiana na mawazo mapya na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya timu. Kwa kufanya hivyo, kazi huenda kwa ufanisi zaidi na kila mshiriki anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu.

Usiku kabla ya kulala mimi na panga mambo ya kesho, kusoma kidogo na kupumzika ili akili na mwili iwe tayari kwa usingizi. Pia huondoa mawazo yanayo weza kusumbua kama simu au kazi zisizo za dharura na mara nyingine napenda kufurahia muda mfupi wa starehe au mazungumuzo na familia ili kuingiza usingizi kwa amani.

Kazi ya nyumbani ninayo chukia zaidi ni kusafisha bafu au choo kwa sababu mara nyingi ni chafu na inahitaji uvumilivu mkubwa. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya napendelea kazi nyingine kama kupika au kupanga nyumba ambazo ni safi zaidi na hutoa matokea yanayo furahisha haraka.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kusimamia majukumu changamano chini ya wakati uliowekwa. Nimejifunza jinsi ya kupambana, kipaumbele, kushirikiana na wengine kwa ufanisi na kushughulika changamoto bila wasiwasi. Pia umefundisha kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na kila changamoto ni fursa ya kuimarisha ujuzi na nidhamu kazini.

Kazi ya ushirikiano na wengine mimi nasikiliza mawazo yao kugawanya majukumu kwa uwiano na kusaidiana kutatua changamoto. Pia huhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya timu kushirikiana kwa heshima na kutoa msaada pale anapohitaji. Hiyo hufunza kazi yaende kwa ufanisi na kila mshiriki ahisi kuwa sehemu muhimu ya timu.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kusafiri kwa gafla hadi mahali ambapo sikuwa natarajia kisha kugundua matamaduni, chakula na watu wa ajabu walionifanya nijisikie kama nilikuwa sehemu ya adidhi. Uzoefu huo ulikuwa wa kipekee kwa sababu ulinifundisha kuwa dunia ni kubwa yenye rangi nyingi na kila tukio ulinafunza kitu.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa uwazi kupitia maandishi ninaweza kufikisha ujumbe kwa utolevu na kwa njia ilio eleweka bila presha ya papo kwa hapo kama ilivyo kwenye mazungumzo.

Nimependelea mazingira ya kazi ambayo nitulivu yenye nidhamu na yenye ushirikiano mzuri kati ya wenzangu. Mazingira kama haya hunifanya niifanye kazi kwa umakini kushurikiana na kwa urahisi na kupata motisha ya kila siku. Pia napenda ku pale ambapo rasilimali zinazo hitajika zipo karibu jambo linalo rahisisha kazi na kupunguza msongo wa muda.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuimarisha afya ya mwili na kunipa hisia ya utulivu. Kuogelea pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na huru hasa nikiwa majini baada ya siku yenye shughuli nyingi sana.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha, hunisaidia kutoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Ngoma pia ni njia nzuri ya kujieleza na kufurahia mziki pamoja na wengine. Sana sana na marafiki zangu.

Ninge penda kutembelea Japani kwa sababu inaunganisha utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa kwa namna ya kipeke. Napenda kuoana mandhari ya asili kwa mamilima na bustani za cherry blossom kujifunza kuhusu historia na tamaduni za kienyeji na pia kuonja vyakula vya asili. Nchi hiyo pia ina usafi wa na utaratibu unaovutia. Jambo linalofanya ziara kuwaya kufurahisha na yenye kukumbuku mzuri.

Ndio napenda kuchezo michezo ya video hasa ile inayo hitaji mkakati na kufikiri kwa sababu hunipa burudani na pia hunisidia kuboresha umakini na uwezo wa kufanya mamuzi ya haraka pia nizuri kwa sababu inakusaidia kupitisha wakati.

Nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa ufafanuzi, uheshima na kwa uwazi, napenda kutumia mazungumzo ya uwazi ili kila mtu afahamu majukumu yake kushirikiana mawazo na kutatua changamoto pamoja. Pia huakikisha nasikiliza maoni yao na kutoa mrejosho wa kujenga, jambo linalosaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani.

Ningependa kuona jamii ikipiga hatua katika elemu, usalama na maendeleo ya kiuchumi, napenda watu wapate fursa ya kujifunza kupata ajira bora na kuishi katika mazingira salama na usafi. Pia ningependa kuona umajaji wa teknolojia na miondo mbinu ukisaidia maisha ya kila siku huku watu wakiwa na mshikamano wa kijamii na kuheshimiano.

Utaratibu wangu wa jiani huwa unaanza kwa kupumzika kidogo baada ya shuguli za mchana, kisha napanga mambo ya kesho. Baada ya hapo hujumuisha chakula cha jioni kusoma kidogo au kufurahia burudani ya utulivu na mara nyingine nazungumza na familia au marafiki. Kabla ya kulala huondoa mawazo yanayoweza kusambua ili kuingia usingizini kwa amani na kupata usingizi mzuri.

Nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu asubuhi mwili na akili bada ni safi na husaidia kuanza siku kwa nguvu akili makini na motisha. Mazoezi ya asubuhi pia huchangia afya ya moyo, usawa na wanitashi za mwili na kufanya siku nzima nijisikie macho na wenye nguvu.

Ninapenda zaidi msimu wa majira ya chemi-chemi kwa sababu hali ya hewa huwa ya wastani, mimea na maua huchanuwa na mazingira huonekana mazuri na yenye furaha. Msimu huu pia unanipa uhisia ya kuanza upya na matumaini, jambo linalonifanya kufanya shughuli za kila siku kuwa za kufurahisha zaidi.

Mimi hujaribu kunywa takriban lita mbili za maji kwa siku kwa sababu kusaidia mwili kufanya kazi vizuri, pia kudumisha ngozi na afya ya ndani na kuondoa uchovu pia kusaidia kudhibiti njaa zisizo la lazima na kuweka akili kuwa makini.

Napendelea kujisimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga kazi kuongoza wengine kwa heshima na kuhakikisha malengo yanafikiwa kwa ufanisi. Pia napenda kuwasaidia wengine kukuwa na kutumia uwezo wao vizuri. Huku nikifanya kazi kwa ushirikiano na kusikiliza maoni yao.

Kwa kawaida na kaa hadi takriban asa nne au tano usiku kulingana na shuguli za siku hiyo kabla ya kulala, hujumuisha kupumzika kidogo, kupanga mambo ya kesho na kufanya shuguli za utulivu kama kusoma au kuzungumza na familia. Hii husaidia akili na mwili kuingia usingizini kwa amani kupata usingizi ya kuchosha na kwuamuka asubuhi nikiwa na nguvu motisha na maandalizi bora ya siku mpya.

Rafiki wangu wakaribu zaidi ni mtu ninaye muamini sana na ninaye weza kushiriki ninaye mawazo furaha na changamoto bila uufu. Ni tulikutana nayeye shuleni nikiwa kidato chapili na tumekuwa naye hadi sasa. Ni mtu ninaye sikiliza kunishauri na kuamumuaminifu kwake na kunitia moyo wakati wa mambo yamenda kombo. Urafiki wetu umejengwa juu ya heshima uaminifu na kuelawana jambo linalo nifanya nijisike salama na kuudhaminiwa.

Napenda kuenda madukani asubuibau jioni kwa sababu wakati huo kuna utulivu zaidi na si msangomano kubwa wa watu. Asubuhi hunisaidia kufanya manunuzi kwa haraka nikiwa na akili tulivu huku jioni nikiwa nimetulia baada ya shughuli za mchana. Kwa nyakati hizi hua rahisi kuchagua bidhaa vizuri kuwasiliana na wauzaji na kurudi nyumbani bila uchovu mwingi.

Mimi huenda hospitali mara chache tu kwa mwaka hasa kwa uchunguzi wa kawaida au matibabu ya dharura. Hii ni kwa sababu ninahitaji kudumisha afya vizuri kupitia lishebora na maisha yenye nidhamu. Lakini napaswa pia kufika hospitali pale inapuhitajika ili kudhibiti afya yangu kwa usahi.

Na wakaribisha wafanya kazi wapia kwa kuwapa maelezo ya wazi kuhusu kazi na tariatibu za kampuni, kuwasiliana kwa heshima na kuwapa msaada wa kuzoea ya mazingira mapia. Pia hujaribu kuwa rafiki na kiongozi mwema kwao kuhakikisha wanahisi, wanakaribishwa, wanajua malengo ya timu na wanapata nafasi kuuliza maswali bila hofu. Hii husaidia wafanya kazi wapia kwanza kazi kwa hakika na motisha.

Kinachonipa motisha kazini ni kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi na kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Pia, hunipa motisha kuona wenzangu wanafanikisha kazi zao kupokea shukrani au pongezi na kujua kwamba mchanga watu unahisabiwa na unasaidia timu au jamii. Changamoto zinazoniletea fursa ya kujifunza pia hunifanya nijisikie motisha kila siku.

Malengo yangu kazini ni kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi, kukuza ujuzi wangu wa kitaalamu na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia nataka kuchanga maendeleo ya timu au kampuni kuunda mazingira ya kazi yenye nidhamu na ushirikiano na nijifunze mbinu mpya za kufanya kazi kwa haraka na kwa bora. Hatimae lengo langu ni kukuza uaminifu na heshima kazini ili kila changamano wangu uwonekane na kudhaminiwa.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kufanya mambo kwa utulivu na shukrani. Maranyingi hutumia muda na familia au marafiki wa karibu kushuriki chakula kizuri na kukumbuka mafanikio ya mwaka uliopita. Pia napenda kujipa muda wa kutafakari malengo mapya kushukuru kwa afya na maisha na wakati mwingine kujizawadi kitu kidogo kinachonifurahisha.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto na uzoefu huo ulikuwa wakufurahisha sana. Napenda utulivu wa maji, upepo wa mwanana na mandhari ya asili yanayo saidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili.

Napenda mbwa zaidi kuliko paka kwa sebebu mbwa ni waaminifu wanapenda kucheza na ni rahisi kuwasiliana nao. Pia hunifanya nijisike salama na kupata urafiki wakaribu kutokana na tabia yao ya ulinzi na utii watu.

Ninapotoka kwa starehe mimi hujishughulisha na shughuli za utulivu kama kusoma kitabu, kuskiliza mziki au kutembea kidogo. Mara nyingine pia napenda kuzungumza na familia au marafiki au kufanya mazoezi madogo ili akili na mwili kupumzika vizuri baada ya shughuli za mchana au.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi lakini ya kudumu. Asubuhi hufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili kutembea kwa kiasi au kukimbia kwa muda mfupi ili kuamsha mwili. Jioni mara nyingine huongeza mazoezi ya nguvu kama push-ups au mazoezi ya tumbo. Mazoezi haya hunisaidia kudumisha afya kuangeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza kwa sababu hunipa burudani na fursa ya kujifunza mbinu mikakati na nidhamu ya timu. Kutazama pia huniruhusu kufurahi ushindani bila kuchoka sana. Hasa ninapo tazama michezo ninayoipenda kama mpira wa migu.

Kujiandaa katika mkutano, mimi hujua agenda ya mkutano kuandika hoja au maswali muhimu na kuhakikisha nipo tayari kwa taarifa au taarifa za kuwasilisha. Pia huangalia nyaraka muhimu kufanya mazoezi madogo ya mazungumzo au ufafanuzi wa hoja na kujiweka kisaikolojia tayari kushiriki kwa ujasiri na kwa uwazi. Hii husaidia mkutano kufanyika kwa ufanisi na kwa.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi za kitaaluma, kujifunza na mawasiliano kwa kazi husaidia kupanga majukumu kuandika ripoti na kufanya utafiti. Kwa kujifunza husaidia kupata habari kusoma masomo mtandaoni na kufuatilia maendeleo. Pia hutumika kushurikiana na wenzangu kupitia baruapepe au simu za mchandao au programu za mawasiliano. Jambo linarorahisisha kila jambo kazini na nyumbani.

Napenda kununua vitu madukani makubwa au kwenye soko la karibu kwa sababu unapata bidhaa mbalimbali kwa urahisi na mara nyingi kwa bei nzuri Pia napenda kununua mtandaoni hasa vitu maalum vinavyohitaji wakati au chaguo pana. Lakini mara nyingi huhakikisha tofauti ni ya kuaminika kabla ya kufanya manunuzi.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kuelewa na kufikiri kwa haraka pamoja na kuandika na kuwasiliana kwa uwazi. Pia nina kipawa cha kushirikiana na watu kusikiliza na kutoa suluhisho la matatizo. Hiyo huniruhusu kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza haraka na kusaidia wengine pale panapo hitajika.

Ndio, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nifikirie ukubwa wa ulimwengu. Kuangalia nyota hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kutafakari maisha na kuhisi amani hasa usiku ukiwa kimya. Pia ni nzuri.

Napenda mkutano wa aina ya ushirikiano na kupanga mikakati, ambapo kila mshiriki anashirikiana mawazo, hoja zinajadiliwa kwa heshima na malengo ya anakuwa wazi. Aina hii ya mkutano hunipa fursa ya kujifunza, kutoa mchango wangu na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila kupoteza muda.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai huwa raisi na wa utuivu Asubwi naependelea chai au kahawa nye pesi ili kuamsha akili na kwanza siku taratibu huwenda kinywaji changu nikiwa ni metumia wakati mwingine ni kisoma au kupanga mambo ya siku jioni au asubui naepuka kahawa nzito badala yake nachagua chai ya mitishamba ili kusaidia kupumzika kabla ya kulala.

Natumia zana za dijuti kila siku kama simu janja au kompita kwa mahusiliano kazi na kujifunza. Pia hutumia barua pepe na programu za mtandaoni kwa kushirikiana na wengine. Pamoja na programu za kuandika kwa utafiti kusoma habari na kupanga majukumu ya kila siku.

Nje ya ninae tumia kupumzika ni kujipa muda wa utulivu na kufanya shuguli zinazo nituliza akili. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki wa polepole kusoma kitabu au kutembea kidogo ili kuwaondoa msongo wa mawazo. Pia hutumia muda na familia wa marafiki wa karibu au kufanya mazuwezi mepesi ya kupumua. Jambo linalo nisaidia kurejisha nguvu na umakini.

Napendelea kitanda kigumu kwa wastani kwa sababu husaidia kuunga mgongo na shingo kwa usahihi na kunifanya nipacha usingizi mzuri. Kitanda cha aina hiu hunisaidia kwamka nikiwa na mwili mwapesi bila maumivu ya mgongo na kunipa mapupumziko ya kweli bada ya siku ndefu ya shuguli.

Nina boresha michakato ya kazi kwa kupitia kazi zilipo. Kutambua sehemu ninazo poteza muda na kupendekeza njia rahisi na za haraka. Pia hutumia zana za kidigitali kupanga majukumu, kueka mikatakati na kufuatilia maendeleo. Zaidi ya hayo nasikiliza maoni ya wenzangu kufanya majaribio na maboresho ya madogo. Na hupima matokeo ili kuhakikisha mabadiliko yanaongezeka ufanisi na ubora wa kazi.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hutulia kwanza na kusikiliza upande wa mwenzangu kwa makini. Kisha hujaribu kueleza msimamo wangu kwa heshima bila lawama ni kilenga kutatua tatizo badala ya kushinda mabishano. Pia hutafuta suluhisho la kati vinalo ridhisha pande zote kwa sababu ninaamini mawasiliano ya wazi na heshima ndiyo njia bora ya kumaliza mgogoro.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC kwa sababu hunipa hewa safi na hisia ya utulivu. Upepo hunifanya nijisikie huru zaidi, hunisaidia kupumzika na nirafiki kwa afya na mazingira ikilinganishwa na esi ambayo wakati mwingine huwa na baridi kali au kelele.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu inaladha tamu ya asili na inamanufa mengi kiafya. Napenda kutumia kwenye chai uji au hata peke yake kwa akiasi kwa sababu hunisaidia kuongeza nguvu na kuimarisha kinga ya mwili na hutuliza koo.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi napumzika kidogo kunywa maji au chai na kupumzisha akili kutoka kazi nzito. Mara nyingine hutumia muda huo kutembea kidogo kuzungumza na wenzangu kwa kirafiki au kupanga mambo ya muda mfupi ili kurudi kazini nikiwa makini na wenye nguvu zaidi.

Mimi huenda mahali pa ibada mara chache tu kwa mwaka hasa kwenye sherehe au siku za maalumu. Mara nyingine napendelea kupanga ziara hizi mapema. Kuhakikisha nina mda wa kushiriki kikamilifu na pia kuzingatia amani na ibada kwa utulivu.

Natumia programu za simu kila siku kama WhatsApp au Gmail. WhatsApp hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki au wenzangu kazini kwa haraka na Gmail hutoa njia ya kupokea na kutumia barua pepe rasmi au zakitaaluma.

Wakati wa wasiwasi mimi hupumzika, kupumua kwa kina na kutafakari hoja au tatizo lililo sababisha mawasiwasi. Mara nyingini hufanya mazoezi mepesi kusikiliza mziki wa utulivu au kuandika mawazo yangu ili kuyapanga. Pia hujaribu kugawanya tatizo vipande vidogo ili lisionekane kubwa jambo linalo nisaidia utulivu na kunisaidia kushughulikia wasiwasi kwa ufanisi.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia mzuri ya mazoezi na pia hunipa furusa ya kufarahia mazingira ya nje. Kuendesha baiskeli hunisadia kuimarisha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisike huru na mwenye mguvu.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujijua na kutambua mapema Kisha kutafuta njia za kuuboresha Huomba maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamizi kujifunza ujuzi mpya na kuweka malengo madogo ya kujiboresha hatua kwa hatua Pia hutumia nguvu zangu kufidia maeneo yenye changamoto huko nikiendelea kujifunza na kuboresha utendaji wangu.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hupanga mambo ya kesho kupumzika kidogo na kufanya shuguli za utulivu kama kusoma au kuzikiliza muziki. Pia huondoa mawazo yasio ya dharura na uhakikisha akili na mwili wa kupumzika vizuri. Jambo linalosaidia kupata usingizi wa kina na kuamka asubuhi nikiwa na nguvu na utulivu.

Najihisi chanya na makini kuhusu mwasilisho kusababu ni fursa ya kushiriki mawazo yangu kwasiliana kwa uwazi na kuonyesha ujuzi au taarifa muhimo kwa wengine. Hata hivyo, mara nyingine huwa nahisia za kutojihisi poa kidogo kabla ya kuwasilisha, lakini napunguza hilo kwa kujianda vuzuri kufanya mazoezi ya maandishi au kuzungumza na kushirikiana na wenzangu ilikuangeza uhakika.

Ningependa kumpa mtu mwingine ushauri wa kusema kuwa na subira na usiogope kufanya makosa na kujitahidi kujifunza kila siku. Ni muhimu pia kusikiliza wengine kwa heshima kushirikiana kwa uwazi na kupanga muda vyema ili kila jambo lifanyike kwa ufanisi. Ushauri huu unamfundisha kushughulikia changamoto kwa amani, kuboresha ujuzi na kujenga mahusiano bora kazini au maishani. Huku akifanikisha malengo yake kwa utulivu na matukio chanya.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa, na uzoefu huo ulikuwa na wa kuvutia sana. Nilifurahia kuona kazi ya za wasani mbali mbali, kujufunza mbinu tofauti za uchoraji, ujenzi wa michoro, na sanaa za kisasa. Maonyesho hayo pia yalinifanya nipate mskumo na mawazo mapya kwa kunisaidia kudhamini ubunifu na mitindo tofauti wa kila msani.

Ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano na usimamizi wa muda. Hii inamaanisha kujifunza jinsi ya kuelezea mawazo kwa uwazi zaidi, shirikiana vizuri na wenzangu na kupanga majukumu kwa ufanisi bila kupoteza muda. Pia ningependa kuimarisha uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka na kwa ubunifu. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya kibinafsi na timu yangu.